Napenda mbwa zaidi kuliko paka. Kwa sababu mbwa ni wanyama wa uaminifu. Wanapenda kuwa karibu na watu na mara nyingi wanajitoa kwa kumlinda mwenyewe. Mbwa pia uwe wakirafiki na wakucheza. Hivi unajisikia kama una rafiki wa karibu. Paka ni wanyama wazuri pia. Lakini mimi napenda umbwa zaidi kwa sababu. Wanapenda muingilianaona watu na wanaonyeshe upendo kwa uwazi.

Ninasaidia jamii yangu kwa kuchangia usafi wa mtaa. Kushiriki kazi za kujitolea, kusaidia watoto wenzangu kujifunza na kuhifadhi mazingira kwa kupunguza plastiki na kutunza maji. Napenda kushiriki katika shughuli za kijamii na mara nyingi napenda kuwa sehemu ya usafi wa mtaa au kusaidia wazee na watoto. Pia ninapenda kuhamasisha watu kutunza mazingira na kuishi kwa amani. Kwa hiyo, ninasaidia jamii yangu kwa kufanya kazi hizi mara kwa mara.